Napendelea chakula chenye ladha ya mchanganyiko wa viungo, kidogo, cha chumvi na kidogo cha damu. Kwa mfano, napenda vyakula vya Kiswahili kama wali na maharagwe vyenye viungo au chakula cha kimataifa kama pasta yenye mchuzi wa pilipili au mchuzi wa nyama. Chakula chenye ladha nzuri hunifurahisha, hunifanya nijisikie vizuri na mara nyingi huniletea msisimko wa kiakili na furaha ya kula. Pia ninapenda chakula kilicho na ladha asili na kisicho na kemikali nyingi kwa sababu ni kizuri kwa afya.